Msimu wa mvua umeanza ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharage wiki hii ardhi iko tayari nimeshailima wiki iliyopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka nahitaji kununua mbegu bora nitakwenda kwa mkulima mjuzi yeye ana mbegu za aina mzuri zinazaa sana. Msimu huu ni rahma kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda wajifunze pia. Mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula chakutosha.

Barua pepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea mia moja leo tu. Je niziseme zote? Nyingi ni matangazo tu. Sio muhimu. Nitazifuta bila kusoma. Lakini kuna kadhaa zinahitaji majibu ya haraka, nitachuja kwanza, niangalie zipi ni muhimu zile kutoka kwa meneja na wateja kwanza. Nitazibu moja kwa moja. Zingine nitaazimia kwa baadae. Ninahitaji mfumo bora wakusimamia barua. Labda nitatengeneza folder, nipange kwa aina. Barua zilizobaki ningeweza kutuma jibu moja kwa yote. Kazi hii inachukua muda mwingi sana, nathani saa mbili kila siku ni kwa barua pepe tu.